Napendelea tishati kwa sababu ni tishati inaweza kunitoa vizuri na nikivaa tishati naweza kuweza kunisaidia niweze kukaa vizuri napend pia shati ni vizuri kwa sababu ninapoenda kazi naeza kuvaa shati nitakaa official kwa hivyo itanisaidia mbele ya watu ambao tunaonfanya kazi nao nitaweza kufanya kazi vizuri na pia nitafanya kazi vizuri.

Ninafwata matukio ya kimataifa kwa kusoma habari mtandaoni, kuangalia taarifa ya kimataifa na kufuatilia vyanzo vinavyo aminika. Kufua kufuatilia matukio hayo unisaidia kuelewa kinachoendelea duniani kupata mitazamo tofauti na kufanya maamuzi yenye ufahamu zaidi.

Nikiwa nyimbani na nimefurahia mara nyingi napumzika na kufanya mambo ya ninayoyapenda. Naweza kusikiliza muziki kuangalia filamu kusoma kidogo au kuzungumza na familia wakati mwingine napenda kupika au kupanga nyumba taratibu mambo hayo hunipa amani na kufanya na nijisikie nipo mahali salama na pazuri.

Ndio nimewai kutembea karibu na ziwa na mto nilifurahia sana mandhari ya maji, upepo mwanana na utulivu wa mazingira, kutembea kwenye ziwa au mto kunatoa hisia za amani inasaidia kupumzika na kunifanya nihisi karibu zaidi na asili. Kutembea kwenye bahari kuna upepo wa manana ambao unafanya nijihisi vizuri.

Mimi kazi ambayo nafanya, mimi ni mkurgenzi katika kampani langu. Niliweza kuchukuwa kazi hilo kwa sababu nileweza kusomea na pia nikaweza kuandikuwa katika hilo kampuni. Ndio napenda kazi hilo kwa sababu hilo kazi ni nzuri pia inaweza kunisadia, kulipa vitu ambayo. Pia inaweza kunipa na kujikimu katika maisha yangu. Changamoto ambayo nimaweza kupata ni kukosana watu ambao tunafanya kazi na wao. Lazima tuweze kuelewana vizuri. Na hasa hakuna kitu ambayo niweza kubadilisha katika kazi au masomo yangu.